Kama mkenya wakawida anayepambana kila siku, nimekuwa nikifikiria sana kuhusu mambo ya kuanzisha biashara ndogondogo hapa mtaani ili kuongeza kipato na kujitegemea. Unajua maisha ya sasa ya naitaji mtu uwe na mbinu nyingi na kutegemea mshahara pekee mara nyingi, haitoshi kulipa kodi, kununua chakula na kusaidia jamii kule nyumbani. Mashambani, nimekuwa nikiketi na marafiki zangu pale mtaani Tukipiga soga kuuzu uweze kano wa kuanzisha duka la jumla au hata biashara la kuuza vyakula vyasile ambavyo watu wengi mjini wanavitafuta sana Wazo ambalo limekuwa liki nizunguka kichwani kwa mda mrefu ni kufungua hoteli ndogo ya kisasa inayouza vyakula vitu vyakienyeji kama vile ugali kwa wimbi, managu na samaki kutoka ziwani Naona kuna pengo kubwa kwa sababu watu wengi wanachoka na vyakula vyaharaka vilivyo jaama futa mengi. Biashara kama hii inaitaji bidii, usafi na uwaminifu kwa wateja iliweze kuna wiri. Changamoto kubwa ni mtaji wakuanzia na kupata mahali pazuri penye watu wengi lakini ninaamini kwa kuanza kidogo kidogo na kueka akiba doto hii inaweza kutimia hivikaribuni. Pia nimekuwa nikitazama sekta ya usafiri, aswa upande wa pikipiki ya tuktuk, maana hapa njini ni njiya raisi ya kufika sehemu ambazo magari makubwa hayawezi kufika. Ingawa inachangamoto zake za usalama na sheria za barabarani ni biyashara inayozungusha pesa kila siku. Kila nikiamka asubui naona vijana wenzangu wa kijituma na inanipa motisha kuwa hata mimi ninaweza kufanya mambo yangu na kufanikiwa. Muimu ni kuwa na mpango, madhubuti na kutokata tamaa hata mambo ya kiwa magumu.

Kukaa na familia ni kitu ambacho mimi ukienzi sana maana damu ni nzito kuliko maji na ndio nguzo ku ya maisha yetu hapa nchini. Siku ya mapumziko, mimi ufurahia sana kuoana tukiwa tumeketi zote nyumbani, kipigia story hapa na pale huku tukinywa chai ya mkandaili iliyowekwa viungo vya tangawizi na mdalasini. Ni wakati huo ambapo tunapata fursa ya kujua na hali, kucheka na hata kupeana ushauri kuhusu changamoto za kimaisha zinazo tunazokutana nazo kila siku mtaani. Mara nyingi, sisi upenda kupika mlo maalumu pamoja labda kuchoma nyama au kupika pilau, kazi yambayo kila mtu anashiriki kuanzia kukata vitungu hadi kuwasha moto. Wakati mwingine, ikiwa mfuko unarusu, mimi upenda tuwapeleke watoto au wadogo zangu kwenye bustani za humu au hata matembezi ya miguu ili wafuraie hewa safi na mazingira tofauti na yale ya nyumbani. Nifurai ilioje kuona watoto wakicheza na kukimbizana huku, sisi watu wazima tukikumbushana enzi zetu za utoto kule mashambani. Hata kama hatuna pesa nyingi za kwenda pahali pakifahari, kile kitendo cha kuwa pamoja na kuonyesha na upendo ndicho cha maana zaidi. Jioni ikifika, tunapenda kujumuika pamoja kutazama habari au vipindi vya vichekesho kwenye runinga ambavyo vinazungumzi ya maisha ya kawaida ya mkenya. Hapo ndipo tunapata nafasi ya kujadili mambo yanayofanyika nchini na kuelewa mawazo ya kila mwana familia. Muda huu ni wadhamani sana kwangu kwa sababu unanipa amani ya roho na nguvu ya kuamka kesho kwenda kupamana na maisha nikijua ninao watu wanawanijali na kunidhamini nyumahangu upendo wa familia ndio unawafanya maisha yawe na maana hata kukiwa na shida.

Mimi hupendelea sana mfumo wa simu ambao ni rahisi kutumia na unaokubali programu nyingi tunazo zitumia hapa nchini kila siku. Kwa kweli, mfumo wa android ndiyo chagua lango kuu kwa sababu unanipa uhuru wa kufanya mambo mengi bila vizuizi vikali. Unajua hapa nyumbani, simu ni kifaa cha kazi na pia cha burudani. Hivyo naitaje mfumo unaoweza kurusu kubadilishana mafaili kwa rahisi na marafiki kupitia teknolojia ya bluetooth au programu nyingine za kutuma data bila kutumia gharama kubwa ya intaneti. Sababu nyingine inayofanya nipendale mfumo huu ni urahisi wa kupata programu muhimu kama zile za kutuma na kupokea pesa ambazo zimejumuishwa vyema ndani ya mfumo wa kadi ya simu. Hii inanisaidia kulipa bill, kununuwa stima, na hata kutuma pesa kwa wazazi kule ushago bila kizuizi chochote. Pia, simu zinazotumia mfumo huu, zinapatikana kwa bei tofauti sokoni, kuanzia zile za bei nafuu kabisa, kwa mwananchi wa kawaida hadi, zile za hali ya juu, hivyo kila mtu anaweza kupata kifaa kinachoendana na mfuko wake. Vile vile mimi hufurahia jinsi ninavyoweza kurekebisha mwonekano wa simu yangu upendavyo Iwe ni kubadilisha picha ya skrini au kupanga programu zangu kwa njia inayonivutia betri za simu nyingi zinazotumia mfumo huu pia hudumu kwa muda mrefu Jambo ambalo ni muhimu sana unaposafiri kuenda sehemu ambazo hazina stima ya uhakika Kwa kifupi, napendelea mfumo unayonipa dhamani ya pesa yangu uaminifu katika utenda kazi na ule unayonirusu kuungana na jamii yangu bila vikwazo vyovyote vya kiteknolojia.

Mimi upendelea kufuwa nguozangu mara moja kwa wiki maranyingi siku ya jumamosi au jumapili Hini kwa sababu ikinzima mimi huwa nimeshugulika na mihangaiko ya kazi na kutafuta riziki hivyo kupata muda kufuwa katikati ya wiki huwa ni changamoto sana siku hiyo ya kufua mimi wa muka asubui na mapema ilineanza shugli hiyo kabla juwa alijawa kali sana Nikianzia na mashati na nguoza kazini kisha na maliza na zileza nyumbani na mashuka Unajuhu kukwetu kufua ni shugli na yitaji muda na nguvu maana mara nyingi tunafua kwa mkono kwa kutumia beseni na sabuni ya mche ni wakati mzuri pia wakufanya usafi wa nyumba mzima na kuwakikisha kila kitu kikosao kwa ajili ya wiki na yofuata. Mimi upendelea kufuwa nguozangu marav moja kwa wiki maranyingi siku ya jumamosi au jumapili Hii ni kwa sababu ikinzima mimi huwa nimeshugulika na mihangaiko ya kazi na kutafuta riziki hivyo kupata muda kufuwa katikati ya wiki huwa ni changamoto sana siku hiyo ya kufua mimi wa muka asubui na mapema ilineanza shugli hiyo kabla juwa alijawa kali sana Nikianzia na mashati na nguoza kazini kisha na maliza na zileza nyumbani na mashuka Unajuhu kukwetu kufua ni shugli na yitaji muda na nguvu maana mara nyingi tunafua kwa mkono kwa kutumia beseni na sabuni ya mche.

Redio ni mpenzi wangu wa dhati tangu nikiwa mdogo hadi sasa nimekua mtu mzima hapa mtaani. Huku Kenya, redio sikifaa tu cha kusikiliza mziki bali ni rafiki anayekupa habari, mafunzo na burudani kuanzia asubuhi na mapema unapoamka hadi usiku unapolala Mimi hupenda sana kuwasha redio yangu saa kumi na moja alfajiri ili kusikiliza vipindi vya asubuhi ambapo watangazaji huchambua maswala ya kisiasa, kijamii na kiuchumi kwa njia ya ucheshi na utani na ya kufanya uanze siku kwa tabasamu licha ya changa moto za maisha. Kuna ile raha kusikiliza salamu na jumbe fupi kutoka kwa wakenya wenzangu kote nchini kwanzia kule turkana hadi namanga. Inanifanya nihisi kuwa siko pekee yangu na sote tukokwenye safari moja ya kujenga taifaletu. Pia mimi ni shabiki mkubwa wa vipindi vya mchezo haswa uchambuzi wa kadanda ya hapa nyumbani na ile ya huko ng'ambo. Watangazaji wetu wanaufundi wa kipekee wa kueleza mechi kiasi kwamba unahisi kama uko uwanjani kabisa ukishudia kila dakika ya mchezo. Vile vile, redio ni chanzo muhimu cha muziki wetu wa asili na ule wakisiasa wa kizazi kipya. Napenda sana jinsi stesheni mbali mbali zina vyopiga nyimbo za lugha za kienyeji na zile za kiswahili ambazo zinatukumbusha utamanduni wetu na kutupa moyo wa kuendelea na kupambana. Hata nikiwa kazini au safarini kwenye matatu, redio huwa inaniliwaza na kunipunguzia mawazo. Teknolojia ambayo haitapitwa na wakati hapa kwetu kwa sababu ina mfikia kila mtu. Iwe unaishi mjini au kule ndani kabisa kijijini ambako hakuna stima wala interneti ya uhakika.

Kuendesha beskeli ni kitu ambacho mimi ukipenda sana. Tangu nikio kijana mdogo kule kijijini hadi sasa nikiwa hapa mjini. Kwangu mimi beskeli sio chombo cha usafiri tu mbali ni njia ya kipekea ya kufanya mazoezi na kufurahia mandhari ya nchi yetu nzuri ya Kenya. Hakuna hisia nzuri kama ili ya kuhisi upepo mwanana ukikupuliza usoni unaposhuka kwenye mlima mdogo au changamoto ya kukanyaga kanyagio kwa nguvu unapopanda mlima huku kijitahidi kufika kileleni. Nishuguli ina kufanya huisi mwili wako unanguvu na akili yako inachangamka kando na kukupunguzia garamu ya kila siku ya naulia matatu. Hapa mjini, mimi upenda kutumia beskeli yangu kwa kati wa weekendi aswa subuhi na mapema kabla barabara hazijaa magari mengi na mwoshua. Na vumbi, kuna amani flani unayopata unapoendesha beiskeli kupitia mitaa ya utulivu au pembezoni mwa barabara kuu kuelekea sehemu zenye miti mingi. Pia, beskeli ni rafiki wa mazingira maana hatoi moshi wowote unachafua hewa yetu. Mara nyingi, mimi ukutana na waendesha baiskili wengine njiani na tunasalimiana kwa ishara ya mkono, jambo linaloonyesha urafiki na umoja kati yetu sisi wanawapenda uu mtindo wa maisha. Hata hivyo, kuendesha baiskili hapa nchini kuna changamoto zake haswa upande wa usalama barabarani. Inabidi uwe mwangalifu sana na maderefu wa magari na matatu ambao wakati mwingine hawajali watumiaji wengine wa barabara. Licha na hayo, bado ninaona kuendesha baiskeli ni hobby nzuri sana inaozaidia kuimarisha afya ya moyo na kupunguza msuko wa mawazo. Niraha tupu kuona baiskeli ikizidi kupata umarufu, miogoni mwakenya wengi, wanaotafuta njia mbadala ya usafiri na maisha bora ya kiafya.

Kujifunza mambo mapya ni kitu ambacho mimi hukichukulia kwa uzito sana maana dunia ya sasa inabadilika haraka na asiyejifunza na mamae kufunzwa na ulimwengu. Mimi hupenda kujifunza kwa njia ya vitendo na pia kwa kusikiliza uzoefu wa watu wengine ambao wamenitangulia kiumri au kitaaluma. Mara nyingi mimi hupenda kukaa na wazee mtaani au hata wafanya biashara waliofanikiwa ili kuelewa mbinu wanazo zitumia kukabiliana na mawingu ya maisha mazungumzo haya ya ana kwa ana huwa na mafunzo mengi ambapo huwezi kuyapata kwenye vitabu au kwenye shule Pia teknolojia imenisaidia sana hivi karibuni maana simu yangu imekua kama maktaba ndogo inayotembea Mimi hupenda kutumia muda wangu wa ziada kutazama video zinazoelezea jinsi ya kufanya mambo mbali mbali kama vile kurekebisha vitu vidogo nyumbani, mbinu mpya za kilimo au hata jinsi ya kusimamia pesa zangu vizuri Hii imenisaidia kuwa mbunifu na kutatua matatizo mengi bila kuhitaji kuitisha msaada wa kulipia kila wakati kujifunza kwa kuona na kusikiza kunanisaidia kushika mambo haraka kuweza kuyatumia mara moja katika maisha yangu ya kila siku vile vile mimi ni mtu anayependa kusoma makala fupi kwenye magazeti au majarida yanayozungumzia maendeleo ya nchi yetu na ufumbuzi mpya Kila ninapopata habari mpya, mimi hujaribu kuifikiria kwa kina na kuona jinsi inavyoweza kunisaidia mimi ya jamii yangu hapa mtaani. Naamini kuwa elimu haina mwisho na kila siku inayopita ni fursa ya kuongeza maarifa yatakayo nifanya niwe raia bora na mwenye manufaa kwa wengine. Roho ya udadisi ndio inayofanya maisha yawe na latha na kunipa motisha kuendelea mbele bila kuchao.

Hali ya hewa inayonipendeza zaidi ni ile ya asubui yenye baridi kidogo na mionzo ya jua la wastani. Unajua ile hali ambapo jua halichomi sana kiasi cha kukufanya utoke jasho jingi unapotembea kuelekea kazini au kwenye miangaiko yako lakini pia hakuna baridi kali inayokufanya utetemeke. Hali hii ya hewa ya wastani hunipa msisimuko na nguvu ya kufanya kazi kwa bidii maana mwili unahisi mchangamfu na akili ikomacho kabisa inapendeza sana kuona mawingu meupe yakicheza angani huko kukiwana upepo mwanana Unaopuliza miti mtani Pia mimi ni mtu anae enzi sana misimu ya mivua hasa ile mvua ya kwanza inayonyesha baada ya kiangazi kirefu ile ya harufu ya ardhi ilionyeshewa huniletea amani moyoni na kunikumbusha kuwa neema ya mungu ikonasi. Mvua inamaana ya baraka kwa sababu wakulima wetu mashambani watapata mazao na chakula kitapatika na bei nafuu sokoni. Kuna raha fulani ya kuketi ndani ya nyumba jioni huku mvua ikibigabati ukifurahia kikombe cha chai moto na familia yako. Inatukumbusha kuwa maumbile yana njia yake ya kujikirekebisha na kutupatia uhai mpya Hata hivyo, sipendi sana wakati wajua kali la mwezi wa februari ambapo vumbi huwa mingi na kila mtu anatafuta kivuli Hali hiyo ya hea wa uchosha mwili na ufanya harakati za mjini kua ngumu sana Kwa hivyo, chagu langu kuu ni siku tulivu ya jua la wastani ambapo naweza kuvaa shati langu safi na kutembea kwa madaha nikijua kuwa hali ya hewa ni rafiki kwangu na kwa shuguli zangu zote za siku. Ni hali inayofanya nchi yetu ya Kenya kuwa mahali pazuri zaidi pa kuhishi duniani.